Kitendo cha wema nilichawahi kufanya ambacho nikikumbuka sana ni kusaidia mtu bila kutarajia chochote baada yake. Kuna wakati nilimsaidia mtu aliokuwa na shida kwa kumsikiliza kumpa moyo na kumsaidia kupata suluhisho la tatizo lake haikuwa msaada mkubwa kwa macho ya wengi lakini kwa wakati ule kulikuwa kitu muhimu kwake. Niliskia vizuri kuona mtu ametulia na tabasamu baada ya kuzungumza au kusaidiwa kidogo kitendo hicho kilifanya nitambue kuwa wema auhitaji pesa nyingi bali moyo wakujali na muda. Wakati mwingine kupata maneno mazuri au kusikiliza kwa makini vinaweza kubadilisha siku ya mtu. Kwa ujumla kufanya wema hunipa furaha ya ndani na kunifanya nijisikie binadamu zaidi. Hunikumbusha kuwa kila moja wetu ana uwezo wakuleta mabadiliko madogo lakini yenye maana katika maisha ya wengine.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana nikiwa na marafiki zangu. Kitu cha kwanza kabisa ni kuzungumza na kucheka pamoja. Mazungumzo ya kawaida, kushirikiana mawazo na kusimulia yaliyotokea maishani hutujenga ukaribu na kutufanya tujisikie huru. Pia napenda anda napenda kukutana nao kwa ajili ya burudani kama kunywa kahawa, pombe, kutazama mechi au kusikiliza muziki. Maranyingi hukaa sehemu tulivu ambapo tunaweza pumzika bila presha. Wakati mwingine tunapanga kutoka kidogo, kutembea au kula pamoja jambo linalobadilisha mazingira na kuleta furaha zaidi. Napenda pia kufanya shughuli zinazotujenga kama kusaidiana mawazo kuhusu kazi au maisha. Kwa ujumla marafiki wazuri si wa kucheka tu bali ni wa kushauriana na kupeana moyo. Inathamini sana nyakati ambazo tunaweza kuwa wa kweli kwa kila moja bila kuogopa kuhukumiwa. Kwa ujumla, muda ninaotumia na marifiki zangu hunipa furaha, faraja na nguvu mpya. Hunisaidia kusahau msongo wa mawazo wa kila siku na kunikumbusha dhamana ya urafiki wa kweli.

Kujitunza kwangu ni jambo la muhimu sana na kufanya kwa njia mbalimbali zinazohusisha mwili, akili na hisia. Kwanza, uanza na kujipa muda wa kupumzika. Baada ya siku yenye shughuli nyingi, mimi upumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki tulivu au kutazama filamu. Hii husaidia akili yangu kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Pili, hujitunza kimwili kwa kula chakula chenye lishe, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Sio tu kuwa na afya nzuri, mbali pia unifanya ni jisikie mwenye nguvu na tayari kushughulika na shughuli za kila siku. Kupumzika vya kutosha, kwa usingizi pia ni sehemu muhimu ya kujitunza kwangu. Tatu, hujitunza kihisia na kiakili kwa kuzungumza na watu ninaowaamini au kutafakari pekee yangu. Hii husaidia kuelewa hisia zangu, kupunguza hofu au msongo na kuongeza utulivu wa ndani. Pia hujaribu kushughulika na changamoto kwa mtazamo chanya badala ya kubeba mzigo wa hofu au hasira. Kwa ujumla, kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa kupumzika, kula vyema, kufanya mazoezi, usingizi mzuri na kutunza akili na hisia zangu. Hii unifanya nijisikie salama, mwenye furaha na tayari kushughulika na maisha kwa uyano na nguvu.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na kwa utulivu. Ninajitahidi kuyachukulia kama fursa ya kujifunza na kujiboresha, sio kama mashambulizi binafsi. Hii hunisaidia kubaki mtulivu na kufikiri kwa kina kabla ya kujibu. Kwanza, usikiliza kwa makini bila kukatiza ninataka kuelewa kabisa anachomaanisha mtu kabla ya kutoa majibu au maelezo yangu. Hata kama maoni si mazuri, hujaribu kuyachuja na kuchukua yale yenye maana kwangu. Baada ya kusikiliza, hujiuliza kama kuna ukweli ndani ya maono yao. Kama yapo, nitayatumia kuboresha kazi au tabia yangu. Kama maoni hayana msingi, huachia bila kujilaumu sana au kubeba mzigo wa kihisia. Pia huwashukuru watu wanaonipa maoni kwa sababu si kila mtu ana ujasiri wa kusema ukweli. Kwa ujumla kupokea maoni hunisaidia kukua, kujijua zaidi na kuwa mtu bora, kazini na katika maisha ya kawaida.